Ninapenda kuwa mahali pa aina gani? Napenda kuwa mahali palipo na utulivu. Mahali panaponipa nafasi ya kufikiria, kupumua na uhuru wa kujisikia huru moyoni. Kwangu mimi mahali ninapopenda si lazima pawe pa kifahari au pa garama kubwa. Bora pawe mahali panaponifanya nijisikie salama. Nikiwa mimi mwenyewe bila shinikizo lolote. Napenda sana kuwa mahali pasipo na kelele nyingi. Kelele hunichosha akili na kunifanya nikose amani. Pahali penye utulivu hunisaidia kupanga mawazo yangu, kutafakari na malengo yangu na hata kujitambua zaidi. Nikiwa mahali kama hapo na hisi kama mawazo yangu yanapanga mstari mmoja baada ya mwingine badala ya kuwa machafuko. Pia napenda kuwa mahali palipo na usafi na panapovutia macho. Usafi hunipa hisia na nidhamu na mpangilio. Ninapokuwa mahali palipo pangiliwa vizuri. Hata moyo wangu huisi kupangiliwa. Mazingira safi hunifanya niheshimu mahali pali na hata watu walio hapo. Napenda kuwa mahali palipo na watu wachache wenye heshima na maelewano. Si lazima watu wawe wengi, bali wawe watatu wanaonielewa au wanaonipa nafasia ya kujieleza. Mahali palipo na watu wenye lugha nzuri, ushirikiano na uvumilivu hunifanya nijisikie nyumbani, hata kama si nyumbani kwangu. Napenda mahali palipo karibu na mazingira asili. Kuona miti, kusikia upepo au kusikia dege wakilia hunipa furaha ya peke. Mazingira ya asili hunifanya nitambue uzuri wa dunia na kunikumbusha kuwa maisha hayapaswi kuwa ya kukimbizana muda wote. Bali pia ya kusimama na kufurahia kilichopo. Mahali ninapopenda ni pale ninapoweza kufanya mambo yangu bila kubanwa. Mahali panaponiruhusu kusoma, kufikiria, kuandika na kufanya kazi kwa amani. Uhuru wa kufanya kile ninachopenda hunifanya nijisikie mwenye thamani na kujiamini zaidi. Naependa mahali palipo na mpangile wa muda. Mahali abapo watu wanaheshimu muda na majukumu yao. Hali hii hunifanya nijisikie kuwa niko katika mazingira yenye mwelekeo na malengo. Si mazingira yanapoteza muda na kukata tama.

Niambie kuhusu timu yako unayo ipenda ya mpira wa miguu timu ya mpira wa miguu ni nayo ipenda ni manchester united ni timu ambayo imekuwa sehemu ya maisha yangu ya michezo kwa muda mrefu na kila ninapo isikia ikitajwa na hisi furaha ya kipekee moyoni kupenda kwangu timu hii kutokea kwa bahati mbaya bali kulikuwa taratibu kupitia mechi Nilianza kuipenda Manchester tangu nilipo kuwa bado mdogo, hasa kupitia mechi nilizo kuwa nikitazama mwe kwenye runinga nikiwa na marafiki. Wakati huo nilivutiwa sana na jinsi timu hii ilivyo cheza kwa moyo, nguvu na kujiamini. Haikuwa timu ya kukata tamaa ki rahisi hata walipo kuwa nyuma kwa magoli. Hilo lilinifanya niwaone kama timu ya mapambano na matumaini. Timu yangu yenye mafanikio mengi yenye vikombe vingi na kumbu kumbu zisizo sahaulika. Historia yao hunifundisha kuwa na mafanikio yanahitaji subira ni dhamu na kufanya kazi kwa bidii. Ninakumbuka vizuri baadhi ya mechi za kushangaza na man u ambazo haziwezi kufuatilia akili zangu. Mwa kuna mechi walizo kuwa wanaonekana kama wamepoteza lakini wakarudi kwa mkishindo na kushinda dakika za mwicho. Mechi kama hizo hunifanya nipige kelele, nicheke, au hata kusimama bila kujua. Nimechi zinazo dhibitisha kuwa katika mpira wa miguu lolote linaweza hadi filimbi ya mwisho. Kuhusu wachezaji, Manchester United imekuwa na wachezaji wenye wanaowapenda. Kuna wachezaji walio cheza zamani ambao walikuwa mfano wa uongozi, kujituma na kujitolea kwa timu. Pia kuna wachezaji wa sasa ambao ni na wapenda kwa sababu ya juhudi zao uwanjani, kasi yao au uwezo wao wakubadilisha matokeo ya mchezo. Ninapomuona mchezaji anaye cheza mambo, nebo ya man u kwa namba au kwa moyo wote huongeza mapenzi yangu kwa timu. Kila mchezaji ninaye mpenda hunifundisha kitu. Kuna anaye nifundisha uvumilivu, nidhamu na mwingine kujiamini. Hisia zangu timu yangu inaposhinda ni za furaha kubwa sana. Ninahisi kama ushindi huo ni wangu pia. Moyo wangu hujaa ta basamu. Najisikia mwenye nguvu na hata siku yangu hubadilika kuwa nzuri zaidi. Ushindi wa man u hunipa sababu ya kufikiria, kusherehekea na kushiriki furaha na mashabiki wengine. Lakini hata timu inapopoteza. Bado ninapenda kuhi bado naendelea kuhipenda. Hasara huni umiza ndiyo lakini hunifundisha subira na uwamini. Kuipenda timu sio kushinda tu bali ni kusimama nayo wakati wa ushindi na wakati wa changamoto. Hilo nilo linanifanya nijione shabiki wa kweli wa Manchester United.